Siku ya kuzaliwa kwa mwanangu, inakuja wiki ijayo. Ninahitaji kupanga sherehe. Je, tufanye karamu ndogo nyumbani au turekodi mahali, nyumbani ni nafuu saidi. Nitaalika marafiki wake kutoka shule, labda watoto kuu. Nitapika keki kubwa. Wao wanapenda keki na chokoleti. Nitanunua baluni na mapambo ya rangi za furaha. Pia nina ahadi ya kumnunulia, zawadi. Yeye anataka baiskeli, nadhani nitapata baiskeli ndogo ya bei nafuu. Sherehe itakua siku ya jumamosi, muda wa asubuhi. Ni siku muhimu sana kwa mtoto wangu. Lazima iwe ya kumbukumbu mzuri.